Sherehe yangu ya kupendekezwa zaidi ni siku yangu ya kuzaliwa. Ninapenda sherehe hii kwa sababu ni siku maalum ambayo husherekea maisha yangu na mafanikio niliyo ya pata kwa mwaka mzima. Pia, hunipa nafasi ya kukutana na familia pamoja na marafiki, kushiriki furaha, vicheko na zawadi. Napenda sana wakati wa kukata keki na kupiga picha za kumbu kumbu. Zaidi ya yote, siku yangu ya kuzaliwa hunifanya nijiskie wa dhamani na kunipa motisha ya kufanya vizuri zaidi katika maisha yangu.